Ndiyo nimewai kulima. Nimejushugulisha na kilimo cha mahindi, maharage na mboga mboga kwa matumizi ya nyumbani na pia kibiashara. Kupitia kilimo nimejifunza umuhimu wa maandalizi ya shamba, kupanda kwa wakati na kutunza mazao vizuri. Ingawa kuna changamoto kama magonjwa na mabadiliko ya hali ya hewa, kilimo kimenipa uzoefu na manufaa mengi.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya mambo rahisi lakini yenye kuimarisha. Maranyingi, tunapenda kuzungumza, kula pamoja na kushirikiana kwenye kazi za nyumbani au shambani. Pia, napenda kutumia muda huo kusikiliza na kushauriana kwa sababu unanisaidia kujifunza, kupumzika, kisikolojia na kuimarisha upendo na mshikamano wa kifamilia.

Naam Nagawanya taka zangu Ninatenganisha taka zinazohoza kama mabaki ya chakula kwa ajili ya mboji na taka zisizohoza kama plastiki na makopo kwa ajili ya kutupwa au kurejelewa Hii inasaidia kutunza mazingira na kupunguza hata uchafuzi.

Najikinga na jua kali kwa kuvaa kofia au nguo ndefu zinazozuia mwanga wa jua kunywa maji ya kutosha mara kwa mara na kujisitiri kwenye kivuli hasa wakati wa jua kali sana Pia napunguza kufanya kazi nzito mchana na kuifanya asubuhi ama masaa ya jioni.

Kwa kawaida, natumia muda wa wastani mtandaoni kwa siku. Takribani saa mbili, hadi saa nne. Kutengeneza majukumu ya siku hiyo. Maranyingi natumia muda huo kupata taarifa muhimu, kujifunza mambo mapya, kuwasiliana na watu wa familia au marafiki. Pamoja na kufuatilia habari na maswala yanayohusiana na kazi au maendeleo binafsi. Hata hivo, najitahidi kutumia mtandao kwa nidhamu ili isinipotezee muda mwingi. Siweki mtandao mbele kuliko majukumu ya nyumbani, kazi au muda wa familia. Nikiwa na muda wa ziada napendelea kuutumia kupumzika, kufanya shuguli za kijamii au kazi za mikono badala ya kukaa mtandao ni muda mrefu. Kwangu, matumizi bora ya mtandao ni yale yanayoongeza maarifa na manufaa katika maisha ya kila siku.

Naam, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni kinywaji chenye virutubisho muhimu vinavyo saidia mwili kuwa na nguvu na afya njema. Maziwa hutoa kashiamu ambayo ni muhimu kwa mifupa na meno. Pia ni chazo chizuri, cha protini, vitamin B na madini mengine muhimu kwa ukuwaji na utendaji mzuri wa mwili. Mara nyingi, napenda kunywa maziwa asubuhi ili kuanza siku kwa nguvu au jioni kama sehemu ya kupumzika na kufurahia kinywaji cha lishe. Wakati mwingine, nayatumia pia kwenye chai, kahawa, au kupika vyakula mbalimbali kama keki, uji na mchuzi. Jambo ambalo, hunipa ladha nzuri na virutubisho kwa wakati mmoja.

Ndio, napenda hadithi za ajabu sana. Zinapendeza kwa sababu zinachanganya fikra, ubunifu na uchunguzi wa akili. Maranyingi zinanivutisha kujiuliza vipi kama kweli ningeziota. Hadithi za ajabu pia ufungua milango ya kufikiria mambo ya siyo ya kawaida, kujifunza maadili au funzo kupitia matukio ya kuburudisha na kuhamasisha ubunifu wa akili.

Ndiyo, napenda kupika. Kupika hunipa furaha kwa sababu naweza kuandaa chakula chenye ladha na lishe kwa ajili yangu na familia. Pia, napenda kujaribu mapishi mapya na kuboresha ladha za chakula ya kawaida. Kupika, hunifanya nijisikie huru, mbunifu, na kunanipa kurithika nikiona wengine wakifurahia chakula nilichoandaa mimi.

Napenda kupinga chombo za mziki. Kupinga chombo, kunanifurahisha, kunatoa nafasi ya kujieleza kihisia na kikirafiki. Na pia, kunanifanya nijisikie vizuri kisaiklojia. Napenda hasa vyombo vya persecution kama ngoma kwa sababu vinaamusha midundo ya mwili na roho. Na pia, hufanya niwe na nguvu na msisimko wakati wa muziki. Kupiga chombo pia ni njia nzuri ya kuungana na wengine kuimba pamoja na kufurahia muziki kwa pamoja.

Ninawatia moyo wenzangu kwa kuwapa maneno chanya na kuwahimiza wasikate tamaa wanapokutana na changamoto. Hua nasikiliza matatizo yao kwa makini, kuwashauri kwa upole na kuwakumbusha uwezo walio nayo. Pia napenda kuwapongeza wanapofanya jambo zuri hata kama ni dogo kwa sababu hilo linaongeza kujiamini. Zaidi ya hayo, hujitahidi kuwa mfano mzuri kwa vitendo vyangu ili waone kwamba inawezekana kushinda changamoto kwa juhudi, subira na moyo wa matumaini.

Napendelea kusoma habari kupitia intaneti kuliko gazeti la karatasi. Kupitia intaneti ninaweza kupata taarifa mpya haraka, kuona picha na video zinazohusiana na habari, na pia hujifunza kutoka vianzo tofauti kwa wakati mmoja. Ni raisi pia kutafuta habari maalumu na kushiriki au kujadili habari hizo na wengine. Gazeti la karatasi linaumuhimu wake kwa kina cha habari, lakini intaneti hutoa urahisi na haraka zaidi.

Ningependa kujaribu mchezo wa kuendesha mbio au wa mikono kama bao au karata. Michezo hii inavutia kwa sababu inachanganya akili na mbinu pamoja na furaha na mshikamano wa kijamii. Pia, ni njia nzuri ya kushirikiana na familia au marafiki kujifunza mbinu mpia na kufuraia wakati wa burudani.

Changamoto nazokutana nazo kazini ni pamoja na muda mfupi wa kutimiza kazi, kushugulikia matatizo yasiotarajiwa, na mara nyingine ukosefu wa vifaa au rasilimali zinazo itajika. Pia, changamoto zingine ni kushugulikia wateja au wenzangu wenye misimamo tofauti, ambapo inaitaji uvumilivu na mwasiliano mazuri. Mara nyingine, changamoto pia ni kusawazisha kazi nyingi kwa wakati mmoja. Lakini kwa kupanga vizuri, kutenga muda na kushirikiana na wengine, ninaweza kushinda changamoto hizi kwa uraisi.

Rangi yangu ya kupendeza ni bluu. Bluu inavutia kwa sababu ni ya utulivu, inatoa hisia ya amani na uwazi, na mara nyingi inahusiana na wingi waanga na maji. Jambo linalofanya mtu ajisikia huru na mwenye utulivu. Pia, ni rangi inayofaa katika hali nyingi na inavutia macho kwa urahisi.

Tunda nilalolipenda sana ni Ndizi. Ndizi ni tunda lenye mvuto mkubwa na lishe muhimu. Ndizi huonekana kwa rangi ya majano pale zinapokoma. Ingawa, zinazowekwa mbichi zinaweza kuwa za kijani. Ndizi ni tamu, raisi kuliwa, na maranyingi huliwa peke yake au kutumika kwenye mapishi, kama keki, uji, na hata hata kwa mikate. Lishe yake ni bora sana. Ndizi zinapotashiamu mingi, vitamini nyingi na wanga rahisi unautoa nguvu haraka mwilini. Hii inafanya ndizi kwa chakula kizuri, kwa wachezaji wa michezo, watoto na watu wanaohitaji nguvu kwa haraka.

Ujuzi naoona naitaji kuimarisha ni usimamizi wa muda wa kupanga kazi. Ingawa ninaweza kushugulikia majukumu mengi mara nyingine napoteza muda au kushugulikia kazi kwa haraka bila mpangilio mzuri. Jambo, linaweza sibabisha kupoteza ufanisi. Pia, ningependa kuhimarisha mawasiliano katika hali changamano, hasa kueleza mawazo kwa wazi na kushugulikia na watu wenye mitazamo tofauti. Ili kuondoa kutokuelewana na kuboresha ushirikiano kazini ya kijami Zaidi ya hayo, ujuzi wa kibiashara na fedha ni muwigine waku imarisha Hasa, kuelewa jinsi ya kupanga bajeti, kuekeza vizuri na kuongeza mapato kupitia miradi midogo ya kipato.

Ndiyo, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu. Nimepanga kuanzisha biashara ndogo inayo husiana na kilimo na bidhaa za chakula. Sababu, napenda mazao ya shambani na pia kuna mahitaji makubwa ya soko. Biashara hiyo inge anzia kuuza mboga, matunda na bidhaa zilizo patika na shambani. Huku nikijaribu kutumia mbinu za sasa za kilimo ilikuongeza ubora na wingi wa mazao. Pia, kufikiria kuanzisha biashara kuna nifanya nijiulize kuhusu kupanga bajeti, soko na uzaji pamoja na jinsi ya kushirikiana na familia au wenzangu.

Mwandishi wa vitabu nayependa sana ni Ken Walibora. Napenda Ken Walibora kwa sababu alikuwa mwandishi alietumia kiswaili kwa ustadi mkubwa na kwa namna ilioeleweka kwa hatu wa kawaida. Kazizake, kama riwaya alizoandika, zinaeleza maisha halisi ya jamii, changamoto, maadili na maswala ya kijamii, kwa nji a kuvutia na yenye kufundisha. Pia napenda jinsi alivyokuwa kitumia lugha rahisi lakini yenye ujumbe mzito. Jambo linalo mfanya asomwe na kueleweka na wanafunzi pamoja na wasomaji wa kawaida. Kupitia maandishi yake, ken wa libora alichangia sana kukuza kiswaili na kuhamasisha watu kudhamini fasihi na utamaduni wakiafrika.

Hapana, sina ndege wakufugwa nyumbani, lakini napenda wanyama wa ndege. Hasa kwa sababu wanapendeza, wanatoa burudani kwa kuimba, na baadhi hao huchangia pia katika mazingira ya shamba na bustani. Ikiwa nimefuga ndege, ningependelea aina zinazoweza kuonyesha rangi nzuri, kuimba, au ambazo ni rahisi kutunza pale nyumbani.